Napendelea mwanga wa kati kwa sababu hutuliza macho hauchoki haraka. Hufanya mazingira yaonekane ya kupendeza na yenye utulivu. Na pia unaweza kusoma, kuzungumza na hata kupumzika. Mwanga mkali sana uchosha macho na akili. Hasa ukiwa ndani kwa muda mrefu.

Kwa afya ya mwili, kitandacha ugumu wakati, ndi cho na pendelea zaidi. Kwa sababu, laini sana ufanya mgongo uzame vibaya, na kinaweza kusababisha maumivu ya mgongo na shingo, sawa na kingumu sana. Kinaweza kuumiza viugo, uongeza presha kwenye mifupa. Kwa hivyo mimi upendelea kitandacha ugumu wakati, kiasi. Kinaunga mgongo vizuri usaidia na usigizi mzuri.

Kwa kuakaribisha kwa eshima na tabasamu, ni kiwasikiliza kwa makini, na pia kuzungumza kwa luga ya eshima. Kwa kutoa tarifa sahihi na wazi. Pia kwa kutatua malalamiko yao kwa utulivu na kwa uaminifu, na kwa eshimu muda wao na kuyasafisha mazingira yangu yawe masafi. Pamoja nakuwa shukuru na kuwafuatilia.